Najilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuhepa ama kuepuka kuingia kwa zile links zenye zinakaa kuwa zinaweza niletea madhara na sifungui linki yote yenye nimetumiwa na mtu nafungua links zenye naona zinaweza ama zikona usalama.

Ndio natumia mfumo usalamu wa vidole kwa kulipia, kulipa bill katika maduka ya kununua vitu na pia kufungulia apps zangu zile ambazo nahitaji zikuwe zenye usiri na inaninasaidia kutunza data yangu ili watu wasiweze kuingia kuangalia vitu zangu zenye zinafaa kuwa za siri.

Kwa sasa ushauri wenye ningependa kumpa mtu mwingine ni asije akakata tamaa hata kama nini inaendelea kwa maisha yake hata kama nini kimetendeka kwa maisha yake ajipe moyo na kuwa na matumaini kuwa kuna wakati atafaulu katika kila jambo inayomsumbua itakuja kupita na mambo mazuri itakuja.

Napenda sana wanyama wote, wanyama wa mwituni, wanyama wa nyumbani. Tukija nyumbani napenda mbuzi, napenda ng'ombe, napenda kuku tukienda msituni, napenda simba, napenda ndovu, napenda nyati. Napendezwa sana na wanyama wa aina aina mingi. Lakini sipendi nyoka. Nyoka si rafiki yangu, lakini wanyama wengine wengi. Nawapenda sana.

Wakati wa likizo nahakikisha ya kwamba nimeenda mapumziko ili kulainisha akili yangu ama kutuliza akili yangu nikinjipanga kurudi kazini kipindi kinachotangulia. Napenda sana kutembelea maeneo ya mashambani, manyumbani, natoka jijini naenda mashambani ili kuona ama kuwa katika mandhari tofauti.

Napenda sana pilau, pilau inakuanga na ladha ya kupendeza, haswa kama imepikwa na mtaalam, napenda kuikulia ama kuilia kwa nyumba, na mara ya kwanza kuikula, nilikuwa katika chuo cha chuo kikuu, ambapo tulienda sherehe, na nilipata kujua hii kupitia rafiki yangu.

Napenda sana kula mboga za sukuma wiki na hata spinach mboga za kijani kibichi na pia napenda kula kabeji, karoti, nyanya kuwa hizo mboga zinakuwa na ladha ya kupendeza na zina madini ya muhimu katika mwili wa binadamu.

Napenda kutumia muda na familia yangu, katika likizo, ama katika maeneo ya bustani, kufurahia, kutembea, kuongea pamoja, kucheka pamoja, ili kuwa na umoja. Nikifanya hivo naonanga familia yangu inakuwa na furaha na tunaishi kwa amani.

Kukitokea mabadiliko kazini naiangalia vile iko kama inafaa ama haifai. Mara mingi mabadiliko kazini inakuwa ya kufaa, ya kuendeleza kampuni, ya kuwafanya msonge mbele. Lakini kama mabadiliko yamekuja kazini ambayo haifai nayapinga. Na naelezea ni kwa nini napinga na naonyesha njia nzuri ya kufanya mabadiliko haya kuwa ya kufana.

Wikiendi napenda kufurahia wakati wangu, nyumbani na familia yangu, napenda kucheza na watoto wangu, nawaelekeza na wanaridhia pia nawafunza mambo kadhaa ya vitabu, ya shuleni, ya dunia ili waone ama waweze kutambua ya kwamba niko na wasije wakaboeka sana.

Napenda sana kipindi cha televisheni kuhusu ukulima napenda kipindi kinaitwa shamba shepa ni kipindi ambacho kinaelekeza wakulima kuhusu mbinu tofautu tofauti za kulima za kufanya kilimo napenda kipindi ambacho kinakuja ambacho kinakuja katika televisheni ya citizen kila Jumamosi ni kipindi chenye manufaa ama mafunzo mengi ambayo yanasaidia wakulima.

Napenda kupata maoni kutoka kwa wengine, napokea maoni yao, kulingana na jinsi na vyoelewa. Napenda kuyafanya utafiti kabla kuja kubaliana nawao, ama kutofautiana na wao. Na nafurahi sana watu wanapotoa maoni kwa kuwa inasaidia ukuwaji wa mutu binafsi, ukuwaji wa kampuni, ukuwaji wa kazi, ukuwaji wa biashara. Kwa hivyo maoni kutoka kwa watu wengine ni muhimu na nayadhamini.

Mara mingi nafanya kazi ama napenda kufanya kazi na wengine kwa kuwa kazi kwa pamoja inasonga kwa haraka na kwa taratibu na pia kubadilishana mawaidha katika kazi hiyo hiyo inafanya kazi ikuwe ya kufana na ya kupendeza. Nyakati zingine napenda kufanya kazi peke yangu kama kazi inahitaji tu mambo ama teknolojia ya kiasi ama haitaji watu wengi ama haitaji kusaidiwa na mtu mwingine.

Wakati wa baridi kali kitu ya kwanza ni kuvaa nguo mzito kujizuia na madhara ya baridi kali pili napenda kujishirikisha katika mazoezi sana sana ya kukimbia katika barabara wakati wa asubuhi kukimbia ili kupata joto na pia kutengeza moto wa kuota ili kujikinga na baridi kali.

Ninaeka neno siri langu, salama kwa kuweka katika google account ambayo password yangu na mimi tu naijua. Tena napenda kuandika chini mahali ambapo hakuna mtu yeyote anayeweza kuiona sana sana katika kijitabu changu kidogo ili nikitaka kuingia katika account zangu naingia bila pingamizi.

Najihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi, kazi yetu ambayo inaendelea vizuri na ina matatizo makubwa, wafanyikazi wanaelewana, wafanyikazi wanafanya kazi kwa pomoja, kwa ushirikiano, kuhakisha ya kwamba kampuni inasonga mbele, na faida zinapatikana, na watu wanajielimisha, wanajikuza kikazi.

Ndio napiga kura kumchagua kiongozi wangu nampenda, napiga kura kuanzia kiwango cha chini kabisa, katika kiwango udiwani, katika kiwango cha ueneo bunge, katika kiwango cha useneta, mwakilishi wa wanawake, na rais, na amini ya kwamba kupiga kura ni chukumu langu kama mwananchi wa Kenya, na hakikisha kwamba na chagua yule kiongozi anyefaa.

Ndiyo, napenda kuoga na maji ya moto. Maji ya moto, inafurahisha. Wakati unaoga, unasikia mwili ikiwa sawa. Inasaidia kukaanga, maeneo mbali mbali ya mwili. Kama kuna maumivu, inasaidia kuondowa maumivu. Na tena, inafurahisha sana ukioga na maji moto, wakati wa baridi. Haumii, huskii kuumia kwa mwili. Na unaeza oga kwa muda mrefu, kujifurahisha.

Napenda asali. Asali ni tamu. Asali inapendeza. Yaani asali nikiipata saa hii naikula hata karibu kilo mzima. Kwa nini? Ina sukari na pia ina manufaa ya afya. Kukula sukari na mwili inakuwa mzuri. Mwili nakuwa salama. Kwa hivo asali ni chakula kitamu sana. Chakula cha kupendeza.

Napenda mvua sana, hata saa hii ninavyoongea, kuna mvua, imetoka kunyesha, masaa kidogo imepita, mvua inasaidia kuboresha mazingira, mvua inasaidia miti kukua, inasaidia mimea tena kukua kwa mashamba, na hiyo inasaidia kuleta faida. Kwa hivyo mvua ni ya maana hata maji yenye tunakunywa tunatumia kufua, kunyunyuzia, inatokana na mvua, kwa hivyo mvua ni ya maana sana na naipenda.

Napenda sana kuangalia mpira, kuburudika kwa njia tofautofauti na marafiki zangu, kupiga stori, kuongelea mambo ya maisha, kupeana mawaidha na marafiki hawa zangu. Napenda kujadili mambo ya siasa, napenda kujadili mambo ya maisha, jinsi ya kujiendeleza wakati hatuna mambo mengi ya kufanya.

Dio napenda kucheza na kutanzama mchezo, napenda kucheza kandanda, na hata kutanzama kandanda. Kama mechi za Premier League, kila wakati wanapocheza, niko karika maduka ya kutanzama mpira hii, pepeza kidoko, kuingia kutanzama mchezo, wakari wanacheza, na kufurahia sana wakari wanafunga magoli. Kandanda ni mchezo wa kutanzama, ni mchezo wakufurahisha sana.